Kuhusu tathmini la kazi, mimi nahisi kuwa ni taratibu mzuri na wa lazima katika maendeleo ya taaluma ya kila mfanyakazi. Binafsi, mimi huona tathmini kama fursa ya kujifunza na kujua ni maneno gani nimefanya vizuri na wapi nahitaji kuongeza juhudi.

Miusoma habari zangu mtadaoni kupitia tofuti wani mbali na mitandao ya kijamii mara nyingi mi utumia tofuti ya BBC Swahili na taifa leo kwa sababu zina habari za kina na za kuaminika pia mimi hufuata kurasa la habari kwenye Twitter.

Mimi ni shabiki mkubwa wa mpira wa mguu, hasa ligi kuu ya uingereza na ligi ya hapa nyumbani, huwa nafuatilia mechi kila wikendi nikiwa na marafiki zangu. Mchezo wa soka unanifurahisha kwa sababu unashindana, una ushindano mkubwa na unaleta watu pamoja.

Nakumbuka nilishawahi kusafiri kwenda mji wa zanzibar. Na kwa kweli ni moja ya sehemu nzuri zaidi niliwahi kutembelea. Nilifurahi sana kuona fuko zenye mchanga mweupe na maji ya bahari yenye rangi ya kijani.

Ndiyo napenda sana kukimbia, haswa nyakati za asubuhi na mapema kabla ya kuanza shughli zangu za kila siku, kukimbia kunanisaidia kuimaisha afya yangu ya mwili na pia kunanipa utulivu wa akili na nguvu za kutosha kwa siku nzima. Pia huwa nakimbia karibu kilomita tano kila siku kwenye njia ya kando ya barabaha.

Kati ya paka na mbwa mimi napenda mbwa zaidi mbwa ni wanyama wenye upendo na uaminifu mkubwa kwa binadamu na pia wanaweza kutoa ulinzi nyumbani napenda jinsi umbwa anavyoweza kukukaribisha kwa furaha kila unaporudi kutoka kazini jambo ambalo lilanipa moyo sana.